Siku za mvua, mimi hupenda sana kwanza kukinyesha kama niko nyumbani, kama sifai kwenda kazi kwa sababu inamaanisha naweza kaa chini kwa kiti, nikunywe chai kahawa moto na nitazame runinga. Napenda mvua sana. Mvua ni ile masika ambayo napenda sana. Siku ambayo ya mvua hunifurahisha ni kama ni zote. Zote ndio ambazo nimekuwa nikifurahi mvua. Lakini kama sasa nilikuwa nimepanga kwenda nje. Tena kunyeshe hiyo siku mimi huwa nacancel mipango sababu. Nairobi wakati mwingine kukinyesha hakupitiki. Maji yamejaa kila mahali drainage ni mbaya so inabidi tu nikae kwa nyumba. Na usiku ambao saa zile nimelala. Tena nasikia sauti ya mvua. Mimi hulala vizuri sana. Mimi huwa nafurahi sana. Nikisikia sauti ya mvua.